Naam asante sana kwa hiyo swali ya kuniuliza kwamba huwa nafanya nini kukamilisha kazi kwa wakati unaofaa. Mimi sana sana huwa nakuwa na ratiba. Kwa mfano kila siku huwa najiambia huwa nakuwa na ratiba kabla nismke ama kabla niende kulala hiyo siku ilio pita. Sasa kwa mfano kama kazi zangu za leo hua nakuwa na ratiba ya kuzifanya jana usiku kabla niende kulala ama mapumziko. Sasa hiyo ndio hua inanipea wakati mzuri ama wakati mwafaka ya kufikiria na kuona vila ambavyo nafaa nifanye ama zile vitu zote ambazo nafani jishugulishi nayo hiyo siku inayo fuata. Sasa kwa mfano. Kama siku za mapumziko ya jumamosi na jumapili hua najiambia kwamba hiyo nafani niwe na familia kutoka asubui hadi jioni na labda ikifika jioni sana ndiyo naezaenda kutembea kidogo. Sababu hiyo ndiyo jambo ambayo hata mimi kivyangu ineza nifraisha. Kutoka tuinje kuenda kutembea na kuzurula kidogo kabla nirudi tena niwe na familia Sasa. Kujiundia ratiba ina umuhimu zake. Sababu unapounda ratiba we binafsi unajua zile vitu ambavyo utakua nazifanya. Na zile vitu ambazo utakua unajiusisha nazo na hiyo ndiyo jambo ambayo inatupa uwezo. Inatupa uwezo ya kukamilisha vitu zote zamana na zile vitu muuhimu ambazo zitatusaidia katika jamii ama maitaji yetu ya kila siku. Alafu pia utapata kwamba wale watu ambao hawana ratiba Wanapata ile changamoto Wanapata changamoto za kufanya kazi ama kupata. Kutopata uwezo ya kukamilisha vitu zao zamana. Na sazingine utapata kwamba maisha yao pia. Wanaona ni kwamba haiendi vizuri. Sababu wakona vitu mingi za ukamilisha Lakini hawajui waanze vipi ama wafanye wa malize kivipi. Na hiyo siyo jambonzuri sana. Na sababu hiyo pia inaonyesha tu kwa mba mtu lazima awe na ratiba na mpangilio ya zile vitu ambazo angetaka kuzifanya Naam, hiyo ndiyo jamba ambayo pia ningesema Alafu pili, nezaongeza kwa mba pale ambapo unakua na ratiba. Unapata ile uwezo ya kujua kila kitu ambayo unafaa ufanye ama zile vitu ambavyo zimebakia kukamilishwa na hiyo ndiyo jambo muhimu sana sisi kama binadamu. Unafaa uweze kuelewa kwamba jambo fulani na fulani inafaa ikamilishwe wakati fulani na fulani. Na nikutoka natu na hayo. Ndivyo utaeza kuelewa kwamba kuna vitu ambazo unafaa uzikamilishe na pia kuna vitu ambazo bado haujanza kuzikamilisha. Na wakati ambapo unazikamilisha. Utapata kwamba ukona wezo ya kuakikisha kwamba kila kitu inaenda shuari. Na hiyo ndiyo jambo ambayo inafa. Na mimi kivyangu nazasema kwamba ratiba inachangia pakubwa. Na ratiba itakuonyesha zile vitu ambavyo ratiba itakupea mwelekeo ama maelezo mazuri ya vile ama jinsi ambazo unafaa utumie ama unafaa uzifanye. Nakuhakikisha kwamba tu vitu zako zote zimenda salama na shuari na pia na zaongeza tu kwamba kivyangu. Mimi ratiba imenisaidia sana na imenisaidia na kabla nipate ratiba mzuri ya kufuatilia. Nilikuwa napata matatizo sana ya kukamilisha kazi zangu ama maitajizangu za kila siku. Na hiyo ilikuwa inanifanya sa zingine na sahau kufanya zile muhimu. Zile maitaji muhimu ya kila siku. Na najipata na fuatilia zile ndogondogo ambazo hata hazina maana sana katika maishangu ya kila siku. Saza ratiba pia inakwezesha kweka zile makazi ambazo yanaitajika kwa haraka sana. Na zile ambazo ni muhimu sana kwa siku na inakupea uwezo ya kuchagua. Na hiyo ndiyo jambo nzuri sana. Asante sana Lafu pia nezasema ni muhimu kila mtu aelewe zile vitu ambazo angetaka kukamilisha kwa siku ama kwa wakati fulani. Na hiyo tu mtu atajua pali ambapo anatumia ratiba na ndiyo mana mimi huani na ratiba yangu Asante sana.

Naam asante sana kwa hiyo swali, hiyo swali ni nzuri sana Naeza sema kwamba kuhusu utaratibu wangu wa jioni Mimi huwa nafanya shughuli kadha wa kadha kila siku na sana sana ikifika jioni mi huweza kupumzika na kuangalia tu na kupiga hesabu yangu ya kila siku kutokana na zile vitu ambazo nimeeza kuyakamilisha ama kuyafanya na hiyo ndiyo jambo ambayo huwa inanifurahisha sana sababu pale ambapo ninapokaa na kuangalia zile vitu ambazo zote nimefanya kwa siku Huwa na hakikisha kwamba nimeeza kuyakamilisha ama kama kuna ile ambayo sikuweza kukamilisha huwa naiweka kwa taratibu Huwa naiweka kwa mpangilio yangu ya kuzikamilisha Iyo siku inayofuata Sasa sana sana kila jioni baada ya kumaliza kazi zangu za nyumbani Mimi huwa nakaa tu chini alafu na napata mapumziko kidogo nacheza na watoto na pia nawauliza namna ambavyo siku yao huwa inakuwa na siku yao imekuua kama ni wa kuenda shuleni wananiambia ama kama ni ule mwenye tu ako nyumbani anacheza ako na marafiki huyo pia huwa ananijibu na sana sana mchana huwa najipata kwamba nimefanya kazi za malisho ya mifugo na pia saa zingine huwa naangalia pale shambani kidogo vile kuko na pia niko na biashara yangu Sasa hizo ndio vitu ambazo mi hufanya sana wakati wa mchana na ninaporudi huwa narudi kama nimechoka Halafu pia mara mingi Mara mingi mi hujipata kwamba naanza kupumzika pale wakati wa jioni kama saa kumi na mbili jioni hadi saa moja na nusu hiyo ndio wakati ambao mi huwa napumzika Alafu baada ya mapumziko hayo, mimi huwa naamka pole pole naenda kumwagilia mwili maji na hiyo huwa inanipa angalau wakati mwema ya kufikiria na kuwa tuna kuhakikisha tu kwamba nimekuwa na siku njema sababu unapoji mwagilia maji wakati ambao umesha Umetokwa na jasho siku mzima ina maana kwamba Hata wewe utaeza kulala vizuri na utaeza kulala kama unasikia vizuri na hiyo ndiyo jambo ambayo huwa inanifurahisha pia na inapea mwili yangu wakati mwema na inanisaidia pia kukuwa tu na wakati mbadala. Na saa zingine, mi hufanya vitu mingi lakini sio kila siku mi huweza kufanya sherehe za jioni. Sababu sherehe sana sana zangu za jioni huwa labda tu kucheza na watoto pale ambapo wamerudi. Na kama kuna mwenye alifanya kijambo nzuri kwa siku, mi huwa namuletea zawadi na watoto wanapenda zawadi, sasa wakikuja wapate nimemletea zawadi Huwa inawapea motisha kuendelea kufanya kufanya vitu zao vizuri na kama ni wa kuenda shule, aende asome kwa bidii shuleni na hiyo ndio jambo ambayo huwa inafaa pale ambapo mtoto anasikia vizuri anaona kwamba akifanya jambo hii na hii ataeza ku kusikia vizuri ama ataeza kupewa zawadi wao hufanya na roho moja na hiyo ndo jambo ambayo pia ni mzuri sana kutoka kwa wazazi na kuenda kwa watoto wao. Alafu pia mimi ma vile ambavyo mimi huwa najiandaa kulala ni rahisi sana Ikishafika iyo saa moja na nusu wakati ambao mama wa pale nyumbani huwa ana huwa anatayarisha mlo wa jioni Mimi huwa naenda kuoga na hakikisha kwamba watoto pia wako sawa wamemaliza kazi zao za shuleni na sasa nikisha oga ndivyo ambavyo mimi pia huwa naletewa chakula, tunakula kama familia Alafu baada hapo, huwa kila mtu anaenda kulala na anamka asubuhi na hiyo ndio jambo nzuri tena Alafu mimi, furaha yangu tu sana sana huwa ni pale jioni ninaporudi nyumbani Huwa naeza kupata ile wakati mzuri ama wakati mwafaka ya kucheza na watoto na kuwauliza tu namna ambavyo siku yao pia imekuwa na hiyo ni jambo ambayo huwa ni mzuri sana Natumai kwamba kila mtu huwa anafurahia tu kujua vile kuwa wanafurahia kujua namna watoto wao wako na hiyo ni jambo ya maana sana kwa kila mtu katika familia Asante sana kwa hayo yote ya leo.

Naam asante sana kwa hayo, hiyo swali ni swali nzuri sana, inanifurahisha na inaniwezesha, inanipea nafasi ya kufikiria sana sababu pale ambapo unaenda kazini, hua na hakikisha tu kwamba ni meweza kukamilisha malengo yangu ya kila siku na kwa kila siku hua na hakikisha kwamba nimeweza tu kuendelea ama kupata faida kidogo na kukua mzuri, kufanya kazi vizuri kuliko siku ambayo iliopita na ninapo angalia, sasa ninapo angalia hapo nyuma Nimekua nikijipea mafikra mzuri na kwa anjia moja au nyingine hua nakikisha kuamba Nimeyapata ama nimeyahitimisha maelekezo yangu ambayo nilikuwa nimejiandikia ya kila wiki Sasa sana sana mimi huwa nakuwa na maelekezo ya kila wiki na ratiba ya kila wiki ya vitu ambavyo ningependa kuzikamilisha na nasema hivo kwa sababu sijawai ka chini kufikiria maelekezo yangu ya kila mwezi Sasa ni hizi, hizi za kila wiki ndizo hizi ambazo huwa zinanipea motisha ya kuona vila ambavyo nimekamilisha mwezi Sasa nikizieka zote za hizi za kila wiki kweka hizi malengo za kila wiki kuna nikizieka pamoja Naezasema kwamba mwezi yangu huwa sana sana huwa ni ya kuakikisha kwamba nimepata nafu na faida kutoka na zile vitu zote ambazo najihusisha nazo Kwa mfano kama ni mifugo, hua nahakikisha tu kwamba mifugo wale ambayo wanatoa maziwa, angalau wameeza kuongeza kiwango cha maziwa ambayo wanatoa kwa wiki, na hiyo nikiongeza ni kwamba kwa mwezi nitapata faida pia. Sasa kwa biashara, wana kikisha kwamba angalau nisieze kukua na hasara mingi pale kwenye bustani ya madukani ama zile biyashara zote nafanya. Sababu unapopata kwamba unaenda hasara kwa duka ama unapeana tu vitu sana. Utapata kwamba vitu zako hazitaenda vizuri na utakuwa na matatizo kidogo ya kifedha na hiyo inezafanya biyashara yako ianguke pia. Na hiyo sio jambo nzuri. Pia wanahakikisha kwamba angalau kila mwezi bada wikimbili. Sasa angalau hiyo nikipiga hesabu yangu vizuri na mana kwamba angalau kila muwezi nimepeleka watoto kuzunguka ama kuzurura nao na kuwapeleka tuma halipazuri kwa marambili kwa muwezi. Sababu huwa naifanya mara moja kwa wiki mbili Sasa hiyo ni mojaepo ya njia ambazo mimi hufuatilia sana kuhakikisha kwamba nimepata nafasi mzuri ya kuaminika na kujifurahisha tu na maisha na hiyo ni jambo mzuri sana kiviangu na kwangu na pia kwa familia Pia sasa zingine mihuakikisha kwamba mimi napokaa na bibiangu Tumeeza kuelezana zile umuhimu ya vile tunaendelesha familia yetu na kuhakikisha tu kwamba vitu zimenda viema na kukua tu wazuri na kwa kila mtu na kwa kikisha kwamba watoto Watoto wameeza kulindwa na kulelewa kwa njia moja au nyingine Kwa njia mzuri ambayo inatupea furaha sisi wate na hiyo naeza sema ni muhimu sana kwa maisha yetu na imetusaidia na kutupea wakati muema sana katika kuhakikisha kila kitu imeenda shuari na halafu pia nezaongeza kwamba Kila mwezi miwanahakikisha angalau nimejiangalia, nimejinunulia kitu mzuri na hiyo ni jambo mzuri sana Sasa ni haya vitu ama haya mapambo ambazo najinunulia pia kila muwezi hiyo hua inanipea motisha kuenda na kufanya kazi kwa bidii na kuhakikisha tukwamba kila kitu imeenda shwari sababu kwa tunafanya kazi kujii kuhakikisha kwamba tukosawa na tunafurahishwa na dunia na hiyo ndio jambo ambayo inatupa ile uwezu ama motisha na maisha yetu pia sababu ata kama ukona watoto haimanishi kwamba unafaa uji sahau Unafaa uji nunulie vitu zako na unafaa angalau pia uone kwamba unajifurahisha na maisha na pia ukijifraisha inamana kwamba hata watoto wako na bibi yako watakuwa salama na watafurahishwa na maisha yao na watawona pia umuhimu yako na vile ambavyo unaendelea kutia bidi kwenye kazi na kwa kila kitu. Sante.

Asante sana kwa hiyo swali na ni swali ambayo inanipea motisha sana kufikiria na inanikumbusha kwamba nikona mchezo ambayo mimi huwa napenda kufuatilia sana. Kwa mfano sana sana mi hupenda kutazama mchezo wa kadanda. Sana sana kwa ile timu yangu ambayo ni ya Chelsea na hiyo inanipa furaha na hiyo huwa inanisaidia sana saa zingine Sasa naeza sema tu kwamba mchezo wa kadanda Ndio mchezo ambayo mi napenda na pia huwa napenda kushiriki huwa napenda kushiriki nayo Sasa pia napenda hii mchezo sababu Napenda mchezo wa kadanda sana sana kwa sababu ni mchezo mojawapo ya michezo ambazo watu wanapenda na pia watu wengi wanapenda kufuatilia. Wanapenda kuicheza, wanapenda kuitazama na pia wanapenda tu kupata gumzo pale katika manyumbani na hiyo ni mojawapo ya mbinu ambazo tunaweza tumia kujiendeleza na kukua marafiki sana. Sasa ninapopata hiyo nafasi ya kujieleza na kujieleza na kushindana na watu wengine Inanipea motisha ya kufanya vitu zingine pia na pia pale ambapo naeza kuongea na kushindana na watu wengine, we pia unapata ile nafasi mzuri ya kuelewa vitu mingi na kujisaidia tu Pia naeza sema kwamba mchezo wa kushangaza ambayo nishai itazama ni ile ile sana sana ambayo watu wanaitanga ile ya World Cup ile huwa inakuja kwa miezi. Zile michezo za dunia ambayo inakuja baada ya miaka nne kama ile mchezo ambayo ilifika katika finali kati ya ufaransa na ile timu ingine ya Argentina na hiyo ilikuwa mojawapo ya michezo ambayo haijawai chezwa. Na ilikuwa inakuja na wasiwasi mingi na ata vile ambavyo iliisha, ilikuwa mzuri sana. Na ilikuwa mchezo ambayo watu wengi walieza kufurahishwa na kufurahia sana na hii michezo sana sana mimi hupenda kuitazama na marafiki pale ambapo tunapiga gumzo yetu, tunafurahia tu na tunaona vile ambavyo vile ambavyo tunaezafanya na hiyo ni mojawepo ya mbinu ama njia ambazo tunaeza jisaidia nayo kupiga gumzo ama kujuliana tu hali pale manyumbani ama ama katika jamii, katika ile eneo la kijamii ama kifamilia na marafiki pia. Na pia naeza sema hiyo ukitazama mchezo na jamii, huwa ni mzuri sana sababu munaeza kujieleza vitu mingi na unaeza kujua mambo mingi sana sababu munaelezana munaelewana na muna saidiana pia kimawazo na kimafikra na hiyo ndio jambo ambayo inafaa. Na pia nahisi kwamba hiyo wakati ambao natazama hizi michezo na hizi hua nahisi vizuri na sababu ukona unaeza kuangalia na kushukuru vile ambavyo watu wengi wamelelewa wamezaliwa na hiyo ni njia moja mzuri sana ya kujisaidia. Na sababu unapoona penye mtu mwingine ametoka ama namna ambavyo anaongea ni mzuri sana. Halafu pia naezasema tu kwamba hizo, hizo ni njia mbadala ambazo tunaeza jisaidia nazo kusukuma wakati na kuelezana tu kuhusu njia moja au nyingine ambayo ni mzuri na ile ambayo tunaeza jisaidia katika familia Asante sana na kwa hayo na nimeza kujieleza vizuri na hiyo ni jambo ambayo inanipa furaha sana na motisha Asante sana. Natumai kwamba pia watu wengine wakona michezo zao ambazo wanazipenda na wengine niliona wanapenda riadha lakini mimi kwa kivyangu napenda mchezo wakadanda sana.

Asante sana kwa hiyo swali na naeza sema tukuamba ni muhimu sana kukua na mahusiano mazuri na wafanyi kazi wenzangu sababu bila hao wafanyi kazi hakuna jambo ambayo ingekuwa inaendelea katika hiyo kazi ama hata manyumbani na zasema mausiano kwanza ni mazuri sana katika ile pale ambapo tunafanya kazi sababu ni muhimu kuamba marafiki wale unafanya kazi na wana ni marafiki wako na pia munaeza kuelezana jinsi ambavyo maisha yenyu inaendelea. Na hiyo huwa ni jambo nzuri sana sababu unapo kuwa na wale watu ambao nafanya kazi na wako karibu na wewe ina maana kuamba hata muteza kujieshimiana na muteza kusaidiana na vitu mingi na hiyo ndio jambo ambayo inafaa Hakuna haja ukue unafanya kazi na watu ambao hata sio marafiki wako na watu ambao we mwenyewe binafsi hauko haushirikiani nao viema hiyo huwa inaleta wasiwasi mingi na pia sa zingine inaeza leta uwadui sababu angalao wale watu ambao unakutana nao kwa kila siku wawe watu ambao munaeza elezana na munaeza saidiana kwa kimawazo na hiyo ndo jambo ambayo inafaa na sa zingine ukifanya kazi mahali sana kwa muda mrefu inamaana kwa tuseme kama kutoka jumatatu hadi ijumaa inamaana kwamba hawa watu watakuwa tu watakuwa ni kama ni familia yako na hiyo ndio jambo ambayo inafaa unafaa ufanye kazi wakati ambayo unafanya nao kazi inamaana kwamba utaeza kujiusisha na vitu zao mingi na muteza kuelewana kwanjia moja au nyingine sasa mtu yote ambayo unakana yeye sana kwa muda mrefu ama muda ambayo umesongezwa ni mtu ambaye ni mtu wamaana na pia ndiyo maana unafaa ukuwe nao, unafaa ukuwe makini nao na kukua na mausiano mazuri nao sababu hawa watu kwa njia moja au nyingine hua wanachangia pakubwa sana katika ile kuendelea kwako ama kukua kwako kwa vile ambavyo unafikiria, vile ambavyo unafanya kazi na vile ambavyo unaeza kuwa unatumia pesa zako sababu hawa watu sana sana ni watu ambao mnafikiria kwa njia moja au nyingine na unapo jua haya ni muhimu pia kueka kwa kimakini ama kueka fikirazako kwanjia ambayo wewe binafsi unafikiria ama unaona jinsi ama unaona vile ambavyo unaeza wasaidia ama kufanya mambo zako vizuri na hiyo inafaa Sasa kivyangu pia huwa nahakikisha kwamba tu tume pale katika maeneo ya kazini huwa nakikisha kwamba tumeweza kukua na heshima na kukua tunafuraha pale ambapo naona hao watu ambao nafanya nao kazi sababu ni hayo ambayo inatusaidia na inatupa uwezo ni iyo furaha, unakufurahia pali ambapo mwenzetu anafanya kazi kwa bidii ama ana anaendelea vizuri kimaisha na pia ni hiyo uwezo ya kukua tuna nafasi mzuri ya kuongeleshana na kujaribu kutatuliana kujuliana hali na kutatuliana mashidazetu kama labda ziko na hiyo ni jambo mzuri sana Pia naezasema kwamba hii yote inaezatupa uwezo ya kuelezana na kuelekezana kuhusiana na jambo moja au nyingine na hiyo inatupea ile nafasi muafaka ya kujuliana hali na kujuliana kujuliana kiundani sana sana kutokana na familia yetu na zile vitu zote ambazo sisi pia hua tunajishugulisha nayo. Sababu pale pale kazini ndipo sa zingine huwa tunaunda marafiki ama urafiki wakudumu na hiyo ni mojewepu ya njia mzuri ama njia mbadala ya kujisaidia katika maisha na ningependa tu sana kuakikisha kuamba watu wengi pia wajaribu na wahakikishi kuamba wame wameitimiza kuwa na marafiki wazuri pale kazini sababu hao ndivyo ndiyo wataeza kuchangia pakubwa katika maisha ya hao wengine ambao wanafanya nao kazi Asante sana.

Mimi kivyangu huwa naenda mahala pa ibada kama maramoja kwa wiki na sana sana huwa ni siku ya jumapili. Sababu mimi, mimi huwa napenda tu kuenda hiyo siku na huwa nahikisha kwamba huwa nahakikisha kwamba huwa nahakikisha kwamba nimeweza kuitii na kuifurahia na kushukuru tu mwenyezi mungu kwa kutupea hiyo nafasi ya kuishi na kujiendeleza kimaisha sababu hiyo ndiyo jambo la maana katika maisha yetu. Sasa kivyangu naweza kuna naweza sema kwamba mimi yangu huwa sana sana ni mara moja kwa wiki Mara moja kwa wiki na sasa zingine huwa najipata nimeenda hata mara mbili Lakini kuenda mara mbili sio kila siku Sio kila siku sababu huwa ni siku moja moja na siwezi sema ni mara mbili kwa wiki Sasa mimi hupenda kuenda mahala pa ibada sababu inanifurahisha, inanipea ili uwezo ya kurudishia tu mwenyezi mungu shukurani ya kukuwa na wiki mzuri na kukuwa tu na maisha mazuri hiyo wakati na kujaribu tu kujieleza mbele ya watu kwamba angalau najikaza kimaisha na pia naweza kukutana na wale wenzangu ambao tunaenda nao kwenye ibada na kuweza tu kujiyeleza jinsi ambavyo tunaeza jisaidia na tujikakamue kwa njia moja au nyingine kuhakikisha kwamba vitu ama hata jamii tumejikaza, tumeendelea vizuri. Na hiyo ndio jambo ambayo huwa inanifurahisha. Pili naweza sema kwamba pale ambapo nasoma hizi hizi maandiko za biblia, utapata kwamba unajipea nafasi mzuri. Utapata kwamba unajipea nafasi mzuri ya kufikiria na kujieleza na pia kuweza kuona ama kusoma vile ambavyo watu wengine waliweza kuishi ama watu wengine wanaweza kuendelea kimaisha yao na hiyo ibada huwa ni jambo la maana sana kwa kila mtu sababu unapopata nafasi ya kuenda kwenye ibada utaweza kuelezwa ama kusomewa maandiko kutokana na tabia ama vile ambavyo tunafaa tuishi katika maisha yetu na hiyo utapata kwamba baada kusomewa maandiko hayo ama maelekezo haya jinsi ambavyo binadamu tunafaa tuishi Utapata tu kwamba uko salama, unasikia vizuri kwa roho yako na utaona kwamba wewe binafsi unaendelea vizuri na unafurahishwa sana na maisha yako Sasa pia na watoto wangu pia huwa nawahimimiza kwamba ni muhimu kwamba Wapende kuenda kwenye ibada na wapende kuangalia tu namna ambavyo dunia inaelekea na hiyo ndiyo jambo nzuri sana pale ambapo unaeza ongelesha watoto wako na wakusikize, hiyo huwa ni jambo la maana sana. Alafu pia naweza ongezea tu na kusema kwamba ni muhimu, ni muhimu tu kwa kila mtu kuweza kujua kwamba sisi wote ni tunatoka kwa mwenyezi mwenyezi mola, moja, ama tunatoka kwa mwenyezi mola. Na pia ni muhimu tu kumrudishia shukrani Maangalau hata siku moja ya ibada na tuhakikishe tu kwamba kila kitu inaenda shwari na kila kitu tuko tunafanya inatupa furaha na hiyo ndiyo jambo ambayo mimi kivyangu inanipa motisha na maisha sana sababu nweza taka niishi ile maisha ambayo inafurahisha wale ambao wananitegemea kimaisha na wale ambao wananitegemea kwa jinsi yoyote Nasema kwamba watu kama hao ni familia yangu ya karibu na wazazi wangu na pia hata wale jamii na marafiki pia sababu bila wao mimi mwenyewe sio binadamu kamilifu na sababu ni wao ndiyo wananipea ile motisha kuendelea na kufanya kazi na kwa bidii na kukuwa mtu mzuri katika jamii na pia wakiendelea vizuri Hata mimi mwenyewe nitafurahishwa wakiendelea vizuri na wananiona kama mtu mzuri katika jamii hiyo ndio jambo la maana sana Kwa sasa ni hayo tu na pia nitajaribu niendelee kuenda ibada angalauhata mara mbili kwa wiki sababu hiyo itanipafuraha sana Asante kwa sasa na asante kwa swali hilo mzuri.